Umewai kujiuliza kwa nini keki tunayopenda mara nyingi hutupa ladha na hisia zetu za ndani? Mimi napenda zaidi keki ya vanilla yenye ladha ya maziwa na harufu ya kupendeza kwa sababu huniletea utulivu na kumbukumbu za furaha. Pia napenda keki ya chocolate yenye ladha tamu na tajiri ambayo mara nyingi huhusishwa na sherehe na furaha ya pamoja. Keki ya matunda, hasa yenye machungwa au strawberry, huniletea hisia za uhai na upya, ikinikumbusha asili na ladha safi. Kwa hivyo, aina ya keki ninayoipenda sio tu chakula chatamu, bali ni daraja la furaha, kumbukumbu mzuri na mshikamano wa kijamii.

Umewahi kujiuliza kwa nini mazingira ya kazi yanaweza kuathiri si tu ufanisi wetu bali pia afya ya akili na furaha ya kila siku? Mimi napendelea mazingira ya kazi yenye utulivu na mpangilio mzuri kwa sababu hufanya akili iwe safi na mawazo yawe wazi. Chumba chenye mwanga wa kutosha, hewa safi na rangi tulivu za ukuta huleta hali ya amani na kuimarisha umakini. Mazingira yenye usafi na mpangilio pia hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuimarisha nidhamu ya kazi zaidi ya hayo, napendelea mazingira yenye ushirikiano na heshima ambapo kila mtu huwa anahisi kuthaminiwa na kusikilizwa. Hii hujenga mshikamano wa kijamii na kuimarisha ubunifu kwa sababu mawazo mapya huzaliwa pale ambapo watu wanashirikiana kwa uhuru na bila hofu. Mazingira yenye nafasi ya mapumziko na ubunifu pia ni muhimu, wakati kuna wakati kuna sehemu ya kupumzika au kufanya kazi kwa ubunifu, mtu hupata nafasi ya kujipisha na kurudi kazini akiwa na nguvu mpya. Kwa hivyo, mazingira bora ya kazi kwangu ni mchanganyiko wa utulivu, mshikamano na nafasi ya ubunifu, daraja la ufanisi, furaha na hekima ya maisha ya kila siku.

Umewai kujiuliza kwanini mafunzo kazini ni kama mbegu zinazopandwa zikikua na kuzaa matunda ya ufanisi na hekima ya maisha ya kila siku. Mafunzo wambayo ningependa kupata kazini ni yale yanayo usiana na uongozi na usimamizi wa mda. Kwa sababu unisaidia kujenga nidhamu na uwezo wakupanga majukumu kwa ufanisi. Mafunzo ya mawasiriano na ushirikiano wa timu pia ni muhimu kwani hufundisha jinsi ya kueleza mawazo kwa uwazi na kusikiliza wengine kwa heshima jambo linalojenga mshikamano wa kijamii na matokeo bora. Zaidi ya hayo, ningependa mafunzo ya ubunifu na teknolojia mpya kwa sababu dunia ya kazi hubadilika kila siku na ni muhimu kujua zana na mbinu za kisiasa zinazorahisisha kazi. Mafunzo haya huniletea nafasi ya kujipresha na kuendelea kukua kiakili na kitaaluma kwa hivyo. Mafunzo kazini sio tu kuhusu kuongoza ujuzi, bali ni daraja la kuimarisha nidhamu, mshikamano na hekima ya maisha. Yananifanya niwe na mchango wa kipekee. Na kunipa furaha ya kujua kwamba ninakuwa kila siku.

Umewahi kujiuliza kwa nini kupika ni zaidi ya kutengeneza chakula? Ni sanaa ya kuunganisha ladha, kumbu kumbu na furaha ya pamoja. Ndio. Napenda kupika kwa sababu ni njia ya ubunifu na utulivu. Kupika hunipa nafasi ya kujaribu ladha mpya na kuunda mchanganyiko unaoleta furaha kwa wengine. Ni mchakato unaonifundisha saburi na umakini kwani kila hatua kutayarisha viungo, kupima kwa usahihi na kupika kwa uangalivu hubeba maana yake zaidi ya ladha. Kupika unaleta mshikamano wa kijamii kwa sababu chakula kinaposhirikishwa na familia au marafiki kinakuwa daraja la furaha na upendo. Kwa hivyo, kupika kwangu sio tu kazi ya jikoni, bali ni ibada ndogo ya ubunifu na mshikamano. Inayojenga kumbukumbu na kuimarisha afya ya mwili na roho.

Je, umewai kujiuliza kwa nini tatizo kazini mara nyingi ni kama fumbo linalohitaji uvumilivu, ubunifu na nidhamu ili kutatuliwa. Ninapo shughulikia tatizo kazini. Hatua ya kwanza ni kulitambua kwa uwazi. Hii inamaanisha kuchunguza dalili na kuuliza maswali sahihi ili kuelewa chanzo cha tatizo badala ya kushughulikia matokeo yake pekee mara nyingi. Tatizo lina mizizi yake kwenye mawasiliano, mpangilio au ukosefu wa rasilimali na kulielewa vizuri hufanya suluhisho liwe rahisi zaidi. Baada ya kulitambua, napenda kuligawa tatizo katika vipande vidogo. Hii hunisaidia kuliona kwa urahisi na kupunguza msongo wa mawazo. Kila kipande kina shughulikiwa hatua kwa hatua na matokeo yake hujenga suluhisho la jumla. Njia hii hunifundisha saburi na kunipa nafasi ya kujifunza kutokana na kila hatua. Hatua nyingine muhimu ni kushirikiana na wengine. Mara nyingi mawazo na matazamo tofauti huleta suluhisho. Bora zaidi kuliko mtu mmoja pekee, kushirikiana hujenga mshikamano wa kijamii na kuimarisha ubunifu kwa sababu kila mtu anahisi kushiriki katika mafanikio ya pamoja. Mwisho, ninapenda kutathmini suluhisho baada ya kulitekeleza. Hii hunisaidia kuona kama tatizo limekwisha kwa kweli na kunipa maarifa ya jinsi ya kushughulikia changamoto zinazofanana siku zijazo. Kwa hivyo, kushughulikia tatizo kazini kwangu ni changamoto kazini kwangu ni mchakato wa nidhamu, ubunifu na mshikamano, daraja la hekima na ufanisi wa kila siku.

Umewai kujiuliza kwanini kupumzika baada ya siku ndevu ni kama zawandi ndogo ya nafsi inayotupa nafasi ya kujipoesha na kupata nguvu mpya. Baada ya siku ndevu napenda kupumzika kwa jia zinazo jenga utulifu na puraha. Mara nyingi kusikiliza mziki wa taratibu au wakiroho unisaidia kuondoa mawazo mazito na kuniletea amani ya ndani. Kutembea kwa mda mfupi au kufanya mazoezi mepesi pia unisaidia kuondoa uchofu wa mwili na kuimarisha afya ya akili. Wakati mwingine, pumzika kuna husisha kusoma kitabu kizuri au kuandika mawazo yangu kwa sababu kuna nipa nafasiya kutafakali na kunganisha uzoevu wa siku nzima. Pia napenda kutumia muda wa kimya nikitafakali au kuomba. Kwani huniletea nguvu mpya na hisia ya mshikamano wakiroho kwa hivyo. Pumzika baanda ya siku ndefu kwangu siyotu kupunguza uchofu, bali ni ibanda dogo ya kujipiaisha inayojenga uwiano katiya mwili, akili na roho.

Umewai kujiuliza kwa nini mawasiliano, mazuri, kazini ni kama daraja linarounganisha mawazo, watu na mafanikio ya pamoja. Ninapowasiliana na wafanyakazi wenzangu napenda kutumia jia ya uwazi na heshima. Mazungumzo ya ana kwa ana au kupitia mikutano usaidia kueleza mawazo kwa wazi na kusikiliza mitazamo ya wengine. Hii ujenga mshikamano na kuimarisha kuelewa kwa pamoja. Pia barua pepe na ujumbe mfupi wa kikazi utumika kwa taaliva rasmi na haraka. Kuhakikisha kila mtu anapata ujumbe sahihi kwa wakati. Mawasiliano mazuri siyo tu kuhusu maneno, bali pia kuhusu kusikiliza kwa makini. Ninapowapa nafasi wenzangu kueleza mawazo yao. Ninajenga uhusiano wa kuaminiana na kuonyesha kwamba mchango wao ni muhimu. Hii uimarisha mshirikiano na kufanya timu iwe na nguvu zaidi. Kwa hivyo, mawasiliano kazini kwangu ni mchanganyiko wa uwazi, heshima na ushirikiano. Daraja linalojenga ufanisi, mshikamano wa kijamii na furaha ya kufanya kazi pamoja.

Umewahi kujiuliza kwa nini kuimarisha ujuzi kazini. Ni kama kupanda mbegu mpya zinazokuwa na kuzaa matunda ya hekima na mafanikio ya baadaye? Ujuzi ninaohitaji kuimarisha ni ule wa uongozi na usimamizi wa muda. Hii ni kwa sababu ujuzi huu hunisaidia kupanga majukumu kwa ufanisi na kuongoza wengine kwa hekima na uwazi. Ninapojifunza zaidi kuhusu uongozi, ninakuwa na uwezo wa kushirikiana vizuri na timu, kuhamazisha wengine na kuhakikisha kila mtu anahisi kuthaminiwa. Usimamizi wa muda kwa upande mwingine hunisaidia kuepuka kuthaminiwa. Usimamizi wa muda kwa upande mwingine hunisaidia kuepuka msongamano wa kazi na kunipa nafasi ya kufanya kazi kwa utulivu na nidhamu.

Umewahi kujiuliza kwanini kupanga wiki ya kazi mapema ni kama kuchora ramani ya safari inayokuongoza kwa utulivu na mafanikio. Mimi hupanga wiki yangu ya kazi kwa kuanza na malengo makuu ya siku tano zijazo. Napenda kuandika majukumu muhimu yanayo hitaji umakini mkubwa na kuyapanga kulingana na vipa umbele. Hii hunisaidia kuhakikisha kazi ngumu zinafanywa mapema wakati nguvu na akili ziko safi. Kila siku hupewa mada au mwelekeo wake. Ili nisichanganyikiwe na majukumu yanayokinzana.

Umewai kujiuliza kwa nini kutembea ni zaidi ya arakati za mwili ni safari dogo ya kutafuta amani, ubunifu na mshikamano na hasli. Napenda kutembea mahali penye utulivu na manthri ya asri. Kama bustani zilizo na miti ya kijani na nyasi safi. Hapo napata nafasi ya kupumua hewa safi, kusikiliza sauti za dege na kutafakali kwa amani. Kutembea kwenye maeneo haya, uniletea uwazi wa mawazo na kunisaidia kuondoa msongo wa mawazo wa siku nzima.

Umewai kujiuliza kwa nini harufu fulani huamsha kumbukumbu na hisia za kina kana kwamba ni daraja kati ya nafsi na ulimwengu unaotuzunguka. Harufu ninayopenda zaidi ni ile ya asri safi kama harufu ya mvua ikinyesha juu ya ardhi kavu. Harufu hii huniletea utulivu na kumbukumbu za upya na mawazo mapya. Pia napenda harufu ya maua safi, hasa, waridi na jasmini, kwa sababu huniletea hisia za furaha na mshikamano wa kiroho. Harufu ya chakula kinachopikwa kama mkate mpya au viungo vywa kitamaduni jikoni huniletea joto la nyumbani na mshikamano wa kijamii. Kwa hivyo harufu ninazozipenda sio tu ladha ya pua bali ni ishara ya kumbukumbu, furaha na mshikamano. Kila harufu huleta hadithi yake na kutufundisha kwamba maisha ni mchanganyiko wa hisia ndogo ndogo zinazojenga maana kubwa.

Umewahi kujiuliza kwa nini paka na mbwa. Ingawa ni wanyama tofauti wote huleta furaha na mshikamano wa kipekee katika maisha ya binadamu? Napenda wote kwa sababu kila mmoja ana upekee wake. Paka huniletea utulivu na amani. Ni viumbe wapole, wanaopenda kujitegemea lakini pia huonyesha upendo kwa njia ya kimya na ya kifalsafa. Haraka zao za taratibu na tabia ya kupenda utulivu hunikumbusha thamani ya kutulia na kutafakari. Kwa upande mwingine, mbwa huniletea mshikamano na nguvu, ni viumbe wa kijamii. Wanaopenda kushirikiana na binadamu kwa uaminifu na furaha. Tabia yao ya kucheza na uaminifu wao wa dhati hunifundisha maana ya urafiki na mshikamano wa kweli.

Umewai kujiuliza kwanini kompyuta imekua kama daraja linalotuunganisha na dunia nzima ikitupa uwezo kwa kujifunza kuwasiliana na kuunda kwa jia ambazo hazikuwepo zamani. Mimi hutumia kompyuta zaidi kwa kujifunza na kufanya kazi. Nichombo kinachonisaidia kupata marifa mapya, kufuatilia mawazo ya mtandaoni na kuimarisha ripoti. Ujuzi wangu wakitekinrojia pia ninaweza kupanga majukumu, kuandika na kutumia zana za zana za kisasa zinazorahisisha kazi na kuongeza ufanisi. Zaidi ya hayo, kompyuta ni jia ya mawasiliano na mshikamano inayoniwezesha kuwasiliana na wafanya kazi wenzangu, kushirikiana kwenye miradi na kupadirisha na mawazo kwa uraisi.

Umewahi kujiuliza kwanini kusashisha vifaa vyetu ni kama kujipiaisha kiakili na kiroho kutupa nguvu mpya za kukabiliana na changamoto za kila siku. Mimi napenda kusashisha vifaa vyangu mara kwa mara kulingana na mahitaji na mabadiliko ya teknolojia. Wakati programu au kifaa kinapukua kimepitwa na wakati, kusasisha huniletea ufanisi zaidi na usalama wa kazi zangu. Mara nyingi, sasisho hutokea kila baada ya muda fupi kama vile programu za kompyuta zinazohitaji masasisho ya kila wiki au mwezi na vifaa vikubwa vinavyo sasishwa baada ya miaka kadhaa zaidi ya hayo. Kusasisha siyo tu kuhusu teknolojia, bali pia kuhusu nidhamu na kujipiaisha. Bila sasisho hunifundisha kwamba maisha ni mchakato wa kubadilika na kukua. Hi hunisaidia kukumbatia mabadiliko kwa furaha na kuona kila hatua kama nafasi ya kujifunza.

Umewai kujiuliza kwa nini miji tofauti duniani hubeba roho na hadithi zake. Na kutembelea mji mpya ni kama kusoma sura mpya ya kitabu cha maisha. Kuna miji mingi ya kuvutia duniani. Lakini ningependa kutembea Tokyo, Japani. Ni mji unaochanganya teknolojia ya kisasa na utamaduni wa kale kwa namna ya kipekee. Kutembea mitaa yenye taa za neon na kisha kuingia kwenye bustani tulivu za zen, kunaleta uwiano wa ajabu kati ya kasi ya maisha na utulivu wa roho. Pia Paris Ufaransa hunivutia kwa sababu ni mji wa sanaa historia na ladha. Kutembea kando ya seine kutazama au kufurahia kahawa ndogo kwenye Cafe kunaleta hisia ya mshikamano wa kijamii na ubunifu wa kiroho.

Umewahi kujiuliza kwa nini swali la kuishi mahali ulipozaliwa linauguza mzizi ya kumbukumbu na safari ya maisha. Mara nyingi, watu wengine hubaki kuishi mahali walipozaliwa kwa sababu ya mshikamano wa kifamilia na kijamii. Anahisi mizizi yao iko hapo na maisha yao yanajengwa juu ya historia na kumbukumbu za utoto. Ni mahali pa utulivu na urahisi ambapo kila kona ina hadithi ya maisha. Wengine huchukua uhamia sehemu mpya kwa ajili ya fursa za kazi, elimu au ubunifu. Hii huleta mtazamo mpya na nafasi ya kujipima katika mazingira tofauti. Kuishi mbali na mahali pa kuzaliwa. Kunafundisha kujitegemea na kuimarisha uwezo wa kukabiliana na changamoto.

Umewai kujiuliza kwanini kazi ya kujitolea mara nyingi hubeba dhamani kubwa kuliko malipo ya kifedha kwa sababu inajenga moyo wa mshikamano na huruma ndio. Kufanya kazi ya kujitolea ni uzoevu wenye dhamani kubwa. Kazi ya kujitolea hunifundisha huruma na mshikamano wa kijamii, kwa sababu ninapotoa muda na nguvu zangu kusaidia wengine bila kutarajia malipo, ninajenga daraja na upendo na laupendo na mshirikiano. Pia hunifundisha nidhamu na utulivu kwa sababu mara nyingi changamoto za kijamii zinahitaji moyo wa kujitoa na subira zaidi ya hayo. Kazi ya kujitolea huniletea furaha ya kiroho na kisaikorojia ni hisia ya kuona kwamba mchango mdogo unaweza kubadirisha maisha ya mtu au jamii.

Umewahi kujiuliza kwanini maonyesho ya sanaa ni kama dirisha linalo tufungulia ulimwengu wa mawazo na hisia za wasani? Ndiyo. Kuenda kwenye maonyesho ya sanaa ni uzoefu wa kipekee. Ni mahali ambapo mtu hujifunza kuona dunia kwa macho ya ubunifu na tafakari. Kila mchoro, sanamu au kazi ya kisanaa hubeba hadithi na hisia za msani na kutufundisha kwamba sanaa ni lugha ya moyo na roho. Maonyesho ya sanaa huniletea utulivu na mskumo. Ninapopita mbele ya kazi tofauti nahisi kama ninatembea kwenye safari ya kiroho. Kila kazi ikinifundisha uvumilivu, ubunifu na namna ya kuona uzuri hata katika mambo madogo. Pia hunijenga kijamii kwa sababu ni nafasi ya kukutana na watu wenye tazamo tofauti na kushirikiana mawazo.

Umewai kujuliza kwa nini kueka malengo ya kila mwezi kazini ni kama kupanda mbegu ndogo zinazokuwa na kuunda bustani ya mafanikio. Ninapoeka malengo ya kila mwezi kazini na penda kutumia hatua zifuatazo moja. Utafakali, mafanikio na changamoto za mwezi uliopita. Hii unisaidia kuona kilichofanya kazi vizuri na kilichohitaji kuboreshwa. Pili, kueka malengo yanayopimika. Malengo yanapaswa kuwa specific na yanayoweza kupimwa. Tatu, kugawanya malengo makubwa katika hatua ndogo. Badala ya kulenga lengo kubwa moja, ninaligawa katika kazi ndogo ndogo zinazoweza kufuatiliwa kila wiki. Nne, kuweka kipa umbele na kupanga malengo kwa mpangilio umuhimu na uharaka hili nispoteze mwelekeo. Kufuatilia maendeleo kila wiki ninapima hatua zinazopiga na kuekepisha pale inapohitajika kwa hivyo. Kuweka malengo ya kila mwezi, kazini ni mchakato wa nidhamu, tafakari na ubunifu na wansaidia kukua binafsi na kitaaluma.

Umewahi kujiuliza kwa nini mahusiano kazini ni kama nguzo zinazo shikilia jengo la mafanikio bila mshikamano hata kazi bora hupoteza nguvu yake. Najenga mahusiano na wafanya kazi wengine kwa njia zifuatazo. Mawasiliano ya wazi na ya heshima. Napenda kushirikiana kwa makini na kueleza mawazo yangu kwa uwazi ili kila mtu ajisikie, kusikilizwa na kuthaminiwa. Pili, kushirikiana na kusaidiana. Ninapo shirikiana kwenye miradi, ninahakikisha tunasaidiana na kugawana majukumu kwa usawa. Hii huimarisha mshikamano na kuondoa migongano. Tatu, kuthamini juhudi za wengine, kutambua na kushukuru kazi ya mfanya kazi mwenzako, kuna jenga imani na motisha kwa hivyo. Mahusiano kazini ninaojenga ni mchanganyiko wa heshima, mshirikiano na uaminifu ambayo hunifanya kuona kazi sio tu majukumu bali pia safari ya kujenga jamii dogo yenye mshikamano.